Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kufanya mambo yanayotuletea furaha na kutujenga. Mara nyingi tunapenda kuzungumza, kucheka na kubadilishana mawazo kuhusu maisha na malengo yetu. Pia, hufurahia kutembea pamoja, kushiriki chakula, kusikiliza mziki au kushiriki michezo na shughuli za kijamii. Muda huo hunisaidia kupumzika, kuimarisha urafiki na kujifunza mambo mapya kutoka kwao.

Napendelea zaidi mfumo wa simu wa android na uvutia kwa sababu unauhuru mkubwa kubadilisha mpangilio kulingana na maitaji ya mtumiaji Unaprogramu nyingi tofauti na unapatikana kwenye simu za aina na bei mbalimbali Pia napenda jinsi unavyorahisisha kushirikisha faili, kutumia programu za kazi na kuunganisha na vifaa vingine kwa uraisi Hata hivyo mfumo wa IOS nao una ubora wake, hasa katika usalama na utulivu wa utendaji.

Mara nyingi ninangoja barua pepe marudio kadhaa kwa siku. Kawaida asubuhi, mchana na jioni. Hii hufanya nijue kama kuna ujumbe muhimu wa kazi au binafsi. Nipate kushugulikia maswala haraka na kuhakikisha mawasiliano yangu yanaendelea bila kuchelewa. Pia, unisaidia kupanga kazi zangu kulingana vipaumbele vinavyoainishwa kwenye barua pepe.

Kufanyakazi na timu ya mbali napanga mawasiliano ya mara kwa mara kupitia simu baruapepe au programu za mtandao kama Zoom au Teams. Kila mmoja anapewa majukumu yake kwa uwazi na tunafanya mkutano wa kupanga kazi na kufuatilia maendeleo. Pia hutoa maoni kushirikiana kwenye changamoto na kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa wakati na kwa ubora. Njia hii, husaidia timu kushirikiana bila kuwa pamoja kimawili na kufanikisha malengo kwa ufanisi.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu ni mzuri kwa macho, hauchoki haraka kama mwanga mkali na pia haupungui uhalisi wa kuona kama mwanga hafifu. Mwanga wa kati hutoa mazingira tulivu na yenye starehe, ambayo ni mazuri kwa kufanya kazi, kusoma au kufanya shugli za kila siku. Pia hufanya nafikiria kwa utulivu, kuzingatia maelezo kwa makini na kunisaidia kudumisha afya ya macho na umakini wa akili.

Ndiyo, napenda kuimba. Asa wakati niko peke yangu au nikiuwa katika hali ya furaha na utulivu. Kuimba unisaidia kutawa hisia, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu chanya. Si lazima niwe na sauti ya kitaaluma. Kilicho muhimu ni furaha ninayopata nina poimba na jinsi inavyonifanya ni jihisi huru na mwenye amani ya ndani.

Kipaumbele kazini kwenye mawasiliano ni kuwa wazi, wazi na ya heshima, kuhakikisha ujumbe unafika kwa usahihi na kila mtu anaelewa majukumu yake. Pia ni muhimu kusikiliza kwa makini, kutoa maoni kwa uwazi na kushirikiana ili kutatua changamoto haraka. Kwa kufanya hivi, kufanikisha kazi kwa ufanisi na kudumisha uhusiano mzuri kazini.

Napenda zaidi juisi ya embe kwa sababu ni tamu na yenye ladha nzuri na hutoa nguvu haraka. Pia haina shughuli nyingi za maandalizi. Inaweza kunywewa popote na yenye virutubisho vinavyosaidia afya. Wakati mwingine pia napenda juisi ya machungwa au matunda mchanganyiko. Kwani hutoa ladha tofauti na hunifanya nijisikie chanya na mwenye nguvu.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa kushiriki furaha na wenzangu, kutoa pongezi za kweli na kushiriki sherehe ndogo au chakula cha pamoja. Pia, kujumuisha kuhakikisha kila mshiriki anahesabiwa na kuthaminiwa kwa mchango wake. Jia hii, usaidia kuimarisha mshikamano, motisha na ari ya kushirikiana kwa mafanikio zaidi siku za usoni.

Wakati wa furaha, napenda kushiriki tabasamu na wenzangu, kucheka na kusherekea pamoje. Pia, napenda kusikiliza mziki, kucheza michezo au kufanya shughuli za burudani. Wakati mwingine, ufanya mambo madogo kama kutembea nje, kushiriki chakula au kuandika mawazo yangu. Njia hizi, unuezesha kuendelea kuhisi furaha, kupanua tabasamu na kushirikisha hisi ya nzuri kwa wengine.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Hasa kwa sababu ni kinywaji chenye virutubisho vingi na husaidia kuimarisha mwili. Maziwa hunipa nguvu, husaidia mifupa kuwa imara na hunifanya nijisikie vizuri kiafya. Napendelea kuyanywa maziwa asubuhi au kabla ya kulala wakati mwingine yakiwa, ya moto au yamechanganywa na chai. Pia, hunikubusha malezi na utulivu wa nyumbani. Jambo linalofanya nifurahie zaidi.

Nina lengo na kufanya kazi kwa bidii, ubora na uaminifu wa hali ya juu, kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu kitaaluma, kushirikia vyema na wenzangu ili kufanikisha malengo ya pamoja, kuchangia maendeleo ya taasisi au kampuni ninayofanyia kazi, kutatua changamoto kwa ubunifu na hatimae kujenga mchango chanya na wa kudumu kupitia kazi ninayofanya kila siku.

Napendelea kitanda kizuri na cha kati kwa ugumu kwa sababu kinanipa usingizi mzuri na wa kina. Kinasaidia mgongo na misuli kupumzika vizuri na hunifanya niamuke nikiawa nimepumzika kikamilifu, mwenye nguvu na tayari kushugulikia majukumu ya siku. Kitanda kizuri pia uchangia hali ya furaha na utulifu wa akili na ufanya usiku kuwa wa starehe zaidi bila usingizi wa mchana kuingilia.

Napenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa kuzungumza kwa kina, kushiriki chakula cha pamoja, kucheka pamoja na kushiriki katika shughuli za burudani kama kutembea, kutazama vipindi au filamu na kushiriki michezo midogo nyumbani au nje. Muda huu hudipa furaha amani ya ndani, hisia ya upendo na mshikamano na pia usaidia kujenga uhusiano imara kuelewana vizuri kuimarisha mshikamano kwa familia kwa muda mrefu.

Napenda paka na mbwa wote kwa sababu paka ni watulivu, wapole na mara nyingine hupendeza kwa kujitolea bila kuhitaji mengi. Huku mbwa wakiwa wachangamfu, waaminifu na wanaongeza furaha na ulinzi nyumbani. Wote huchangia kuleta hisia za amani, upendo na urafiki. Na mara nyingi hunifanya nasikia njia ya kipekee ya kushirikiana na wanyama na kujifunza ustawi wao.

Ndiyo, napenda sana kusikiliza redio kwa sababu hunipa habari za sasa haraka, mziki wa aina mbalimbali, vipindi vya elimu kama burudani na mafunzo madogo ya kila siku. Kusikiliza redio kunanisaidia kuburudika, pumzika baada ya shuguli nzito, kujifunza mambo mapya na kuendelea kuunganishwa na matukio yanayoendelea ndani na nje ya nchi. Pia upunguza upweke wakati niko peke yangu na huniwezesha kushiriki maoni au habari na familia na marafiki.

Napenda zaidi keki ya chokoleti kwa sababu nitamu, laini na enye ladha inayofuraisha kila ni napokila. Pia keki ya chokoleti inaweza kuandalia wa kwa njia mbalimbali, iwe na vipande vya matunda au sio. Na nichakula kinachonifanya nijisikia furaha na kuridhika. Wakati mwingine pia, napenda kujaribu keki mchanganyiko wa vanila na matunda. Kwa nihutoa ladha tofauti na niburudisho nzuri wa kiakili na kihisia.

Napendelea zaidi shati kwa sababu ni rasmi zaidi unaweza kuvaliwa kwenye kazi au hafla na unipa mtindo mzuri na heshima. Hata hivyo, tishati pia ni nzuri kwa starehe, shugli za kawaida au burudani kwani ni rahisi kuvaa, haina usumbufu na inafaa kwa hali za kila siku. Kwa hiyo, napendelea kulingana na nafasi na shugli ninazofanya.

Kwa kawaida, mtu huenda hospitalini marachache sana kwa mwaka. Hasapale anapohitaji huduma za afya. Wengi huenda maramoja au mbili kwa mwaka kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida. Chanjo au kufuatilia afya. Wengine huenda wanapo ugua au kupata dharura. Nijambo jema pia kuzingatia mtindo bora wa maisha kama kula vizuri, kufanya mazoezi na kupumzika vya kutosha ili kupunguza safari za hospitali na kuimarisha afya kwa ujumla.

Mimi husasisha vifaa vyangu mara kwa mara ili viendele kufanya kazi vizuri, hasa kusasisha programu kila mwezi kwa ajili ya usalama na utendaji bora na kubadilisha kifaa chenyewe baada ya miaka katha kulingana hali yake maendeleo ya teknolojia na mahitaji yangu ya kazi.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia mbalimbali kulingana na mazingira ya kazi, ikwemo kutumia simu kwa mawasiliano ya haraka, barua pepe kwa taarifa rasmi na programu kama WhatsApp au Teams kwa majadiliano ya kila siku. Pia, hupendelea mikutano ya ana kwa ana inapowezekana kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo kwa uwazi, kujenga uhusiano mzuri, kuimarisha ushirikiano na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu na malengo ya pamoja kazini.

Mimi huoga maramoja kwa siku, hasa asubuhi, kwa sababu hunisaidia kujisikia msafi, mwenye nguvu na mwenye utulivu wa mwili na akili kabla ya kuanza shughuli za siku. Wakati mwingine, nikiwa nimechoka sana au ni metoka kufanya kazi nzito na weza kuoga marambili kwa siku, asubuhi na jioni, ili kuondoa uchovu, kujitunza kiafya na kujiweka katika hali nzuri ya mwili na nafsi.

Napenda mikutano ilio fupi ilio andaliwa vizuri na enye lengo wazi ambapo kila mshiriki anapata nafasi ya kutua maoni na kuchangia mawazo maamuzi ya nafanyo kwa uwazi na kwa ushirikiano na matokeo ya napatikana kwa ufanisi bila kupoteza munda Pia napena mikutana ambapo tunoeza kushirikiana kujifunza kutoka kwa wenzetu, kuboresha mbinu za kazi na kufuatilia maendeleo ya miradi kwa pamoja Kwa sababu hii husaidia kuhimarisha mshikamano wa timu na kufanikisha malengo ya pamoja kwa ufanisi zaidi.

Wakati wa baridi kali, napenda kuvaa moto na za tabia. Kutumia vinyago vya mikono na kofia na kukaa sehemu yenye joto pale inapoezekana. Pia, hupendelea kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa. Kula chakula chenye nguvu na kufanya mazoezi madogo, ili mwili usipate baridi sana. Njia hizi, husaidia kudumisha joto la mwili, afya na starehe wakati wa baridi.

Ndiyo, ninavaa saa kila siku. Asa kwa sababu ni kifaa muhimu cha kupanga mda, kufuatilia majukumu na kuongeza mtindo wangu wa mavazi. Zaidi ya kutambua mda, saa pia hunisaidia konekana rasmi na kuimarisha heshima kazini au katika hafla mbalimbali. Huku pia, ikibaki kuwa kumbukumbu ya hadhi ya mtu au zawadi malum niliopokea.

Tabia ya watu inayonichukiza ni ukosefu wa heshima na uvumilivu. Hasa pale mtu anaposema au kufanya mambo bila kuzingatia hisia na mawazo ya wengine. Pia, kuzungumza kwa kelele au kuingilia maswala ya wengine bila ruhusa kuleta kuchoshua na kuchukiza. Kwa sababu kuna haribu utulivu wa mahali na heshima ya kila mtu.

Napenda kuvaa nguo za kisasa na za starehe, ambazo ni rafiki kwa mwili, zinaendana na hali ya hewa, na pia zinamtindo mzuri unaonifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini. Mara nyingine, napenda pia nguo rasmi pale ni napo hitajika kazini au kwenye hafla, kwa sababu hufanya niwe na heshima na kuonyesha umakini wakubeba majukumu yangu.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano. Hasa kupitia simu janja au programu za mtandao kama Zoom, Teams au WhatsApp. Video unisaidia kuona hisia na ishara za uso za wengine, kueleza mawazo kwa uazi na kufanya mikutano au mazungumzo ya mbali kuwa ya karibu zaidi. Pia, ufanya ushirikiano na mawasiliano kuwa bora, rahisi na enye ufanisi. Hasa wakati tunamajukumu ya pamoja au tunaposhirikiana kwenye miradi.

Nigemshauri mtu anayanza kazi kuwa nasubira, kujituma na kujifunza kila siku. Ni muhimi pia kujenga usiano mzuri na wenzako, kuwa mtiifu, kuwa mwongozo na kuonyesha ubunifu na motisha. Pia, nigemshauri kuzangatia muda kupanga vipaumbele na kushirikiana kwa uwazi ili kupata uzoefu, kujenga sifa mzuri kazini na kufanikisha malengo ya kitaaluma kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu unisaidia kuonyesha hisia, kufurahia mziki na kuondua msongo wa mawazo. Pia, ni njia mzuri ya kushirikiana na wenzangu au familia, kuongeza furaha na kuimarisha moyo wa mshikamano na tamaduni. Kucheza ngoma pia, unifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na mwenye furaha ya ndani.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali ikiwa ni pamoja na televisheni, redio, magazeti, mitandao ya kijamii na tovuti za habari mtandaoni. Pia hupitia barua pepe, programu za habari na majadiliano na marafiki au wenzangu ili kupata taarifa sahihi, za haraka na zinazo nisaidia kuendelea kuwa na uelewano wa mambo yanayofanyika ndani na nje ya nchi.

Ningependa kupata mafunzo yanao husiana na usiana na uongozi, usimamizi wa miradi, teknolojia mpya na mbinu bora za mawasiliano kazini. Pia mafunzo kuhusu ufanisi wa kazi, mbinu za kutatua changamoto na maendeleo ya kitaaluma yata saidia kuongeza ujuzi wangu, kuongeza mchango wangu kazini na kunifanya niwe mfanisi zaidi mwenye ubunifu na mwenye kuhimiza ushirikiano wa timu.

Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba kila hatua na maamuzi tunaofanya yana matokeo. Kwa hivyo ni muhimu kuwa makini, mwenye subira na kuchagua hatua zenye faida kwa muda mrefu. Pia nimejifunza kwamba ushirikiano, heshima na kujali wengine hulete matokeo chanya na kwamba kujifunza kutoka kwa makosa ni njia ya kukua kiakili, kiisia na kitaaluma.

Sera muhimu ya kampuni ni ile inayuhimiza uwazi, uwadilifu na yeshima kazini, pamoja na kuwakikisha usalama wa wafanyikazi, usawa wa fursa na maadili mema katika kufanya kazi. Pia sera inayuhilenga maendelewa ya wafanyikazi, motisha ya kazi na ushirikiano wa timu ni muhimu sana. Kwani usaidia kuboresha ufanisi wa kazi, kuimarisha morali na kuwakikisha kampuni inakua kwa njia ya endelevu na enye mafanikio kwa wote.

Mwezi ninaoupendelea zaidi ni januari kwa sababu ni mwanzo wa mwaka mpya, unaashiria fursa mpya, malengo mapya na mabadiliko chanya. Pia januari ni mwezi wa kuthamiri mafanikio ya mwaka uliopita kupanga mpango na kuanza kazi au masomo kwa ari mpya. Jambo linalonifanya nijisikia motisha, matumaini na shauku ya kufanikisha mambo mapya.

Kitendo cha wema niliwahi kufanya ni kusaidia jirani yangu aliyekuwa anahitaji chakula na mavazi. Hasa wakati wa baridi kali, nilijisikia furaha sana kuona alivyofurahi na kuridhika. Na kitendo hicho kilinifundisha kujali wengine kutoa bila kutarajia kurudishiwa na kueneza hisia nzuri dani ya jamii.

Napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa kiwango cha kuelewana, kujifunza na kupata mtazamo mpana. Asa pale mazungumuza yanapokua ya eshima, yenye hoja thabiti na bila migongano au chuki. Mazungumuza kama haya unisaidia kuelewa mambo yanayofanyika katika jamii na serekali, kuchambua sera na matokeo yake na kufanya maamuzi ya nyebusara na ya kuzingatia kile upande.

Napenda kununua zaidi vitu vya muhimu vya kila siku kama chakula, mavazi na vifaa vya matumizi ya nyumbani. Pia, unifurahisha kunua vitu vina viongeza ufanisi au kuniraisishia maisha kama vifavya teknolojia au vitu vya kujifunza. Kwa sababu, unifanya nijisikia ni miwekeza vizuri katika maitaji na maendeleo yangu binafsi.

Ndio, napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa maelekezo ya sauti kwenye simu, vishauri wa sauti na programu za kuandika au kuthibiti vifaa kwa sauti. Teknolojia hii unisaidia kurahisisha kazi kuokoa muda na kufanya mawasiliano au shughuli za kila siku kuwa rahisi na bora zaidi. Huku pia ikinipa uburudisho na ufanisi wa kipekee.

Ninapokuwa nyumbani nikiwa na furaha, napenda kupumzika, kusikiliza mziki, kuzungumza na familia, au kutazama kipindi au filamu ni nayo ipenda. Pia, ufuraia kukaa kwa utulivu, kutafakari, au kufanya mambo madogo ya nao nipa amani kwa sababu nyumbani hunifanya nijisikia salama, huru na mwenye furaha ya kweli.

Ninakipawa cha kufikiri kwa haraka na kutatua matatizo, pamoja na ubunifu katika teknolojia na mawasiliano. Jambo linalonipa uwezo wangu wa kubuni suluisho, kupanga mawazo na kushirikiana kwa ufanisi na wengine. Pia, ninakipawa cha kujifunza haraka na kuendana na mabadiliko. Jambo linalonisaidia kufanikisha malengo ya kazi ya kibinafsi kwa urahisi.

Kulinda mazingira napenda kupunguza taka, kuchangia upya vitu vinavyoweza kutumika tena na kutumia rasilimali kwa uangalifu. Pia hufanya mambo kama kupanda miti, kutumia nishati kwa busara, kuepuka kuharibu maeneo ya asili na kuhimiza wengine kujali mazingira. Njia hizi husaidia kulinda usafi kuimarisha afya ya jamii na kudumisha dunia kwa vizazi vijavyo.